Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya kabla ya kuanza kazi ni kuipanga hii kazi kulingana na jinsi ambavyo inafaa kufanya naigawa. Kuigawa na kusema kwamba nafaa kuanza na hiki, alafu nifuate na hiki na baadaye nimalize na hiki. Hivyo. Hivyo basi kwanza mimi hupenda kuipanga kazi yangu ili niweze kuitekeleza vizu.